Ninapenda mahali penye kimia kwa sababu sipendi kelele. Na pia ninapenda mahali ambamo kuna amani. Mahali ambamo unaweza keti chini na kufikiria kuhusu mambo ya maisha. Na pia hunisaidia kutengeneza maudhui ambayo ningependa kuyaona hapo mbele maishaani.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kueza kupandishwa cheo kwa kufanya kazi kwa bidii na, kusaidia kampuni, kuwaraisishia wafanyikazi kazi na pia kuleta wateja kazini kwa njia ambazo wafanyikazi wengine hapa mbeleni walishindwa kufanya.

Napenda sana filamu za kivita hii ni kwa sababu filamu hizi huwa na za kufurahisha sana na pia zinatuonyesha mtu anapotenda mabaya. Mabaya hayo yataweza kumfika na yataweza kulipizwa kwa wakati ambao unafaa. Na filamu hizi huwa za kuchekesha sana na pia huwa zinasaidia kuunganisha familia yangu na marafiki.

Mimi hutumia programu ya Android. Hini kwa sababu ni programu rahisi sana kununua. Na pia Android ipo katika karibu simu zote. Ambazo watu wanaweza kuzinunua kwa sababu ni za bei nafuu. Pia Android inasaidia mtu kuweza kufanya jinsi ambavyo anaitaka. Na ni rahisi sana kutumia programu ya Android.

Ninafurahi sana kuhusu tathmini ya kazi na kazi hii ni kazi ambayo ninajivunia sana kwa sababu mimi na kampuni yangu tunahakikisha kwamba wateja wote wamesaidiwa na wateja wote wamepata maelezo kuhusu walichotaka kukijua.

Ninawatia wenzangu moyo kwa kuwasomea biblia na kuwapea story kuhusu watu ambao walipitia changamoto. Lakini baadae waliweza kufanikiwa maishani, na sana sana marafiki zangu ambao wanasomea ugaibuni, wanapitia matatizo mingi kama vile kukosa fedha na kutodhaminiwa na wazungu na mimi huhakikisha kwamba ninawapea mawaidha na kuwaambia kwamba walifika huko kwa kufanya kazi kwa bidii na pia kwa mungu. Kwa hivo wanafaa kujitia moyo na kuhakikisha kwamba hawavunjiki moyo na kutia bidii kwa chochote ambacho wanakifanya.

Wakati wa jua kali, mimi napenda kuogelea. Hii kwa sababu, maji ya kuogelea huwa ni maji baridi sana. Na pia yanasaidia kufanya nihisi vyema kwenye ngozi yangu. Na licha ya hayo, mimi pia hupenda kukaa nje na kuchomwa najua. Hini kwa sababu, nchi ya Afrika imebarikiwa na jua. Si kama nchi za ughaibuni ambazo zina baridi mingi. Sana.

Mimi na familia yangu tunapenda kutembea, tunapenda kutembea mahali ambamo hatujawahi fika kama vile kwenye mbuga za wanyama. Na pia tunapenda kuenda kuogelea, kuenda kukula vyakula vipya kama vile kuku ya KFC, chakula kama vile pizza. Mimi na familia yangu ni watu ambao tunapenda raha sana. Na pia tunapenda kunywa soda na kufanya mambo mengi sana ya kufurahisha na kuchekesha kama kutazama filamu.

Unauliza nina kipawa gani? Nina kipawa cha kuchora. Katika familia yangu, hakuna mtu ambaye anaweza kunishinda kuchora. Ninakumbuka nilipokuwa katika shule ya msingi. Nilimchora mwalimu wangu mkuu na nikamperekea picha hiyo kwenye ofisi yake. Alifurahi sana na kuniambia kwamba mimi nina talanta na kipawa ya kuchora. Na pia nimemchora mke wangu na pia kumchora mtoto wangu wakike. Hii inaonyesha kwamba kipawa changu ni kikubwa sana na ninakitumia kunufaisha jamii. Na ambao wanaishi pamoja nami.

Aa, ninapenda kununuwa vyakula. Hii ni kwa sababu familia yetu ni kubwa na tunapohitaji kununuwa vyakula, tunavinunuwa kwa wingi. Na kwa sababu mimi ndie ndume na mimi ndie mwenye nguvu, mimi ndie ninafaa kufanya kazi hiyo. Kwa hivyo ninaenda kwenye duka kuu ya naivas, ninanunuwa vyakula kama vile unga, mchele, mafuta ya kupikia, chumvi, sukari. Ninaviweka kwenye gari yangu na kuvipeleka nyumbani. Na hiyo, hilo ni jambo ambalo mimi hufuraia sana.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa tajiri mwenye pesa mingi. Pesa ambazo mimi sitajua ni ngapi. Na pia watu watajaribu kusema mimi nina hela mingi lakini hawawezi sema nina hela ngapi. Na pia ningependa sana kutumia hela hizi kuwasaidia watoto mayatima na wanaoishi kwenye miji hawana mahali pakulala. Na pia kwa sababu mimi nimesaidiwa sana na watu kupata masomo, ningependa pia kuwasaidia watoto wengine ambao hawana uwezo wa kwenda shuleni pia kupata masomo.

Nina penda kitabu cha chozi la heri, kitabu hiki, kina mwangazia mtu mmoja ambae anatoa Ridhaa, ambae familia yake iliuliwa na majirani. Mtu huyu anaibuka kuwa mshindi baae, hata kama jamii yake ilijaribu kumkandamiza kwa kuangamiza familia yake na kuchoma mali yake. Alisimama, akajiunganisha na akawa mtu wa maana sana katika jamii.

Nguvu zangu kazini. Mimi nina nguvu moja, nguvu ya kuhesabu. Kazini humo, mimi ndie ambaye nilipata alama ya juu sana hisabati. Kwa hivyo, mimi ndiye ninae aminika katika kufanya mahesabu ya pesa, mahesabu ya wafanyi kazi, na pia mahesabu ya mipango ambayo kampuni inayo, na pesa ngapi kwa jumla inahitaji kutekeleza mipango hiyo.

Ninapenda sanaa ya uimbaji. Hii ni kwa sababu sanaa hii imekubalika sana na wananchi, vijana, wazee na, watoto. Na pia sanaa hii haihitaji mtu kutumia hela mingi ili kuweza kufanikiwa. Na nikitu ambacho ni rahisi sana kufanya kama unakipaji.

Baada ya siku ndefu, mimi hupumzika kwa kulala mapema. Ninapotoka kazini na kuenda kununua vitu kwenye duka kuu ya naivas. Mimi hufika nyumbani nala chakula cha jioni na keti chini kwa muda wa saa moja hivi. Na kisha naenda kitandani kutoka saa nne hadi saa kumi na mbili. Kwa hivyo ninapo fanya kazi baada ya siku ndefu mimi hupumzika kwa kulala.

Ninapenda kuchora sana kwa sababu ninakipaji cha uchoraji na pia kuchora ni kitu raisi sana sana kwangu. Nimechora vitu vingi kama vile maua, magari, mwalimu wetu mkuu, mke wangu, mtoto wangu, jumba ambalo tunaishi na pia kampuni ambayo naifanyia kazi. Mimi ndiye ambaye nilichora mpango wa kutengeneza viti vya wafanyikazi na wenyeji.

Ninaishi katika mtaa wa zimmerman huku Nairobi na ninaishi kwenye ploti ambayo, ploti ya ghorofa ambayo tunamarafiki, tunaishi nao jumla ya watu hamsini. Na pia nilihamia huku mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne. Nimekaa miaka miwili. Na ninapenda eneo hili kwa sababu ni eneo lenye amani. Lina barabara, lina maji, lina mtandao. Na pia lina watu ambao wanapendana. Na ni mtaa ambao una usalama sana. Hakuna wezi. Na pia watu wanaishi sana kwa amani.

Ninatumia sana dijiti za kiarabu kwa sababu ni dijiti ambazo tulifunzwa shuleni na ni rahisi sana kuhesabu kama vile kuhesabu pesa, kuhesabu vitu ambavyo, nitaenda kununua dukani, kuhesabu mayai yanao anguliwa na kuku wangu, kuhesabu wanyama wanaoishi pamoja nasi, ni dijiti rahisi sana kutumia.

Ninapendelea mwanga wa kati, hii ni kwa sababu mwanga wa kati hauna madhara mingi kama vile madhara ya macho na madhara ya ngozi. Mwanga mwingi kwa mkono mwingine, mwanga mwingi waweza kuharibu macho na pia waweza kusababisha maumivu ya kichwa na maumivu ya macho. Kwa hivyo mimi napendelea sana mwanga wa kati.

Ndiyo, minasoma gazeti kila siku asubui ni kwa sababu kampuni ninayofanyia kazi inanunuwa gazeti kila siku. Na mimi napenda sana kuangalia habari na pia kuangalia michezo ambayo imefanyika wikendi. Naam, nyingi ya matukio haya huwa yanaandikwa kwenye magazeti.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo ninayo ni nililipokuwa mdogo. Mimi na marafiki zangu tulienda kucheza msituni. Na kilichotukuta, kilituwacha na mshtuko sana. Moja ya rafiki yetu aliumwa na nyoka kwenye mguu. Na hatuko na juo jinsi ambavyo tunaweza kufanya. Kwa hivo tulitoroka. Na tulichokifanya tulienda nyumbani kwao na kuambia wazazi wake kwamba ameumwa na nyoka. Na tuliporudi, msituni tulimpata apo hali mahutiti wazazi wake walimchukua na kumkimbiza hospitalini na kama hawangempeleka hospitalini kwa saa moja ambalo lingekuja angekua ameaga dunia kwa hivo, hili ni kumbukumbu ambalo linanitisha sana maishani na mimi ujaribu sana kuhakikisha kwamba ninapoenda msituni ama ninaposikia wanaenda msituni. Mimi huwataadharisha kuhusu matatizo mbayo wanaweza kukumba wanapofika huko.

Ninapenda sana timu ya Manchester United. Hii ni timu kubwa, timu ya watu ambao wanajielewa. Timu yenye wachezaji wenye talanta, wachezaji wanaopendwa, wanaojulikana, wanao shinda magoli mengi. Hii ni timu ambayo inapendwa na watu wengi. Na katika mechi ambazo Manchester United hucheza, karibu asilimia tisini wa huwa wanashinda. Na kwa hivo, timu yangu ni timu ya Manchester United. Ni timu ambayo inaposhinda mimi hufurahia sana.

Michezo ni neopenda kutazama. Moja ya michezo hii ni mpira. Mbaya mimi ushabikia timu ya Manchester United. Pia mimi upenda michezo wa rugby. Na mimi ushabikia sana timu ya Kenya. Ambayo huwa na vijana barobaro, vijana wenye nguvu na misuli tinginya. Na wakati ambamo vijana hawa huondoka na kuenda kufanya michezo nchi ya nje. Uwa kikisha kwamba wanafanya bendela ya Kenya kupeperuka. Pia mimi napenda michezo ya kukimbia. Na duniani kote nchi yetu ya Kenya inajulikana kuwa na wa na wachezaji wa kukimbia maarufu sana. Kama vile Eliud Kipchoge ambaye ameshinda medali mingi sana za kukimbia. Kwa hivo hizo ni baadhi ya michezo ambazo mimi upenda kutazama sana. Na ninafuria na kujivunia sana kuwa mkenya. Kwa sababu michezo imetusaidia kujulikana sana duniani.

Kila siku ninapoamka kwanza mimi huamka saa kumi na nusu na nacho kifanya mimi hujitayarisha kwa kuenda jikoni na kutengeneza kiamshakinywa. Sana sana mimi hupenda kupika mayai na chai ya mkanda iliyotiwa sukari kwa umbali na pia kula mkate mweupe. Baada ya hayo mimi huondoka na kukimbia kwa saa moja. Kisha narudi nyumbani ninaoga alafu sasa nakunywa cha kiamshakinywa. Na ninapenda sana kuamuka mapema kwa sababu hiyo hunisaidia kujenga mwili wangu. Na pia kufanya maombi na mawazo kuhusu jinsi ambavyo nitakavyo jibeba kwa siku nzima.

Ninapenda viatu vya ngozi ya ng'ombe, hivi ni viatu ambavyo si rahisi sana kuraruka, si rahisi sana kupigwa na miale ya jua na kuharibika, na ni viatu ambavyo unaweza kuvivaa kwa muda mrefu sana. Na pia si viatu vya bei ghali sana, waeza kuvipata kwa shilingi elfu mbili na ni kiatu ambacho utakapo kivaa, unapotembea kila mtu atakuangalia kwa sababu ni kiatu ambacho kinavutia na pia ni kiatu ambacho kila mtu kinampendeza.

Ninaifathi data yangu kwenye simu na kwenye kompiuta yangu ya kibinafsi. Hini kwa sababu ninasimu ambayo yaweza kueka data mingi. Na pia teknolojia ya kisasa inani ruhusu kueza kueka data yangu kwenye mtandaoni kwa kudipia hila kidogo kama vile miatatu kwa mwezi. Na niraisi sana kuifathi data yangu kutumia mtandaoni. Na kwa hivyo mimi utumia simu kuifathi data yangu kwenye mtenda honi.

Ndiyo, ninawafahamu sana majirani zangu. Hii ni kwa sababu, sisi ni watu ambao tunapendana, watu ambao wanajuliana hali, na watu ambao hutembeliana kila siku, kila wiki, na kila mwezi. Na majirani wangu, wengi ni Wakenya, wengine ni wazungu, na sana sana sisi usaidiana kimawaidha, na kifedha, na pia sisi usaidiana kwa njia mingi. Na pamoja na hayo, majirani zangu ni watu ambao wamejiweza kimaisha, wengine ni madaktari, wengine ni wahandisi, wengine ni walimu. Kwa hivo, sisi ni watu ambao tumesoma na tunaheshimiana. Na tunapokuja pamoja, tunasaidiana kwa njia moja ile ingine, ili kutusaidia kuweza kukua kimaarifa na pia kimali.

Ninapenda sana kunywa kahawa na kahawa ambayo mimi napenda kunywa ni kahawa ya Nescafe. Hii ni kahawa ambayo imetoka Kenya. Na ni kahawa ambayo ina ladha nzuri sana. Na ninapokunywa kahawa mimi hujihisi kwamba nina akili rasmi na ubongo wangu hufanya kazi kwa haraka sana. Na ningeweza kuambia watu wanywe kahawa kwa sababu kahawa inasaidia sana. Ila tu si kwa kusaidia ubongo kuwa mkakamavu na imara pia kahawa inasaidia katika kusaidia mwili kupigana na magonjwa sugu ndiyo.

Ninakumbuka nikiwa mtoto mwaka ni wa elfu mbili na kumi na moja. Wazazi wangu waliondoka kutoka Nairobi, wakelekea Mombasa. Wakatuwacha mimi na ndugu zangu pekei yetu tukiwa nyumbani. Na kwa sababu tuliachwa na shangazi yetu. Shangazi yetu alikuwa anapenda sana kwenda kukaa na majirani wake. Kwa hivo alikuwa anatuwacha nyumbani peke yetu. Na kwa hiyo sababu tulijaribu kupika chapati. Na kwa sababu tulikuwa watoto wadogo, mimi nilikuwa na miaka saba, tulijaribu kupika chapati. Na ole wetu, shangazi alikuja akatupata. Tulitumia unga mwingi, tukamwaga unga mwingi kwenye sakafu, hatukuwa tunajua kupima maji, tukawasha moto. Yani tulifanya mambo mingi ambayo, hatungefaa kufanya. Wakati shangazi alifika nyumbani, alitupiga sana. Na tangu hiyo siku hatujawahi jaribu kupika chapati ama kupika chakula chochote kile kama wazazi wetu ama shangazi yetu hayuko nyumbani.

Ningependa sana kwenda nchi ya urusi. Hii ni kwa sababu nchi ya urusi ni nchi kubwa sana duniani na pia nchi ya urusi ina watu weupe ila mimi ni mweusi ningependa sana kwenda huko na pia nina rafiki ambaye alipata uwezo wa kwenda kusomea nchi ya urusi. Na amefanikiwa sana maishani kwa sababu huko kuna watu ambao wanapendana. Na pia kuna kazi mingi kwa vijana.

Ninapenda joto, hii ni kwa sababu wakati ambamo kuna joto, ninaweza kutoka nje, ninaweza kuogelea, ninaweza kuchukua familia yangu kuenda mbugani, kuwatazama wanyama. Sipendi baridi kwa sababu baridi inaleta homa, na pia wakati ambamo kuna baridi, watu wengi huwa hawaendi kutembea, hauwezi ogelea, hauwezi kuenda kuwaona wanyama mbugani. Kwa hivyo mimi napenda joto kwa sababu wakati ambamo kuna joto pia mimea inaweza kukuwa na pia watu wanaweza kuenda kulima shambani na kutoa mazao shambani. Ndiyo nao ni vizuri sana mtu kuwa na maoni yake kwa sababu kuna watu ambao wanapenda baridi kwa sababu zao zenyewe kama vile watu ambao wanaishi kwenye jangwa. Na pia baridi ni nzuri kwa watu ambao wana magonjwa kama vile joto jingi la mwilini na ni hayo ninayo.

Study muhimu sana katika kazi yangu ni kuhifathi faili na rekodi za wafanyi kazi na wateja wetu. Hi ni muhimu sana ilikuweza kujua wafanyi kazi wanaofika kazi ni kwa wakati unaofaa. Wafanyi kazi walioacha kazi na wafanyi kazi ambao wamekua wakifanya kazi kwa jinsi na vifaa pia. Rekodi za wateja wetu utusaidia kama vile majina yao, mahali ambamo wanaishi, nambali zao za simu, na vifaa ambavyo wanapenda kuhusu kampuni yetu. No, rekodi hizi utusaidia sana ilikweza kuwatuza wafanyikazi na pia wateja wetu ambayo usaidia kufanya kampuni yetu. Iwe maalumu, marufu na ya kupendwa sana na watu. Noo, ni muhimu sana katika kazi yangu kwa sababu bila study hii ni nafutua kazi.

Ninapenda sana kulala mapema. Hii ni kwa sababu nina cheo kikubwa sana kazini. Na ninahitaji kuamka mapema, kujitayarisha, kufika mapema na kufanya kazi yangu kwa mapema. Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye napenda kufanya mambo yangu kwa mapema. Kwa sababu mambo ni mengi na masaa ni chache. Na ni muhimu sana kuhakikisha kwamba ninaamka mapema ili kufanya mambo kama vile mazoezi, kutengeza cha chamshakinywa na pia kuhakikisha kwamba ninafika kazini kwa wakati ambao unaofaa kuwahudumia wateja wetu na kufanya mambo yangu ya kila siku bila kuharakisha.

Ninapenda kusoma vitabu vya biashara. Hii ni kwa sababu tunaishi kwenye dunia ambayo hakuna kazi. Na kwa hivo tunafaa kujitengenezea kazi. Na moja ya njia kupata mawaidha ya kutengeneza kazi. Ni kwa kusoma vitabu vilibyoandikwa na mabilionea. Na mabilionea ambao wanaishi katika enzi hizi. Na kwa kusoma vitabu hivi, ninapata maarifa ya jinsi ambavyo biashara inafaa kufanywa, jinsi ambavyo tunafaa kuongelesha wateja wetu, jinsi ya kuhakikisha kwamba biashara ambayo tunaanza inapata mapato mema. Na ni jinsi gani tunaweza kukabiliana na kutopata faida kuhakikisha kwamba wateja wetu, wanapenda kazi yetu, wanapenda vifa vyetu na wanawaleta wateja wengine katika kazi au katika kununua vifa vietu. Na ni muhimu sana kusoma vitabu hivi kwangu kwa sababu ni na maono ya kwanza biyashara ili kwa kikisha kwamba vijana ambao wako kwenye vio viku na wanasomea kuoi tofauti tofauti wanapata kazi ya kufanya kwenye kampuni yangu.

Ndiyo nilihifadhi kitu cha thamani ambayo ni saa ya kitambo ama saa ya zamani sana ambayo nilipewa na mjomba wangu. Na alinepea saa hii nikiwa na miaka tisa na mpaka sasa nimeihifadhi saa hii ipo nyumbani mwangu. Aliniambia kwamba saa hii alipewa na mjomba wake na mjomba wake alimuambia aipatie kwa mtoto mwingine ambaye atapatana naye ambaye atamuita mjomba. Na nilibahatika sana kuwa mimi ndiye huyo mtoto. Na hii saa si ya almasi. Lakini ni saa ya kitambo sana. Na ilikuwa ya dhamani ya pesa mingi. Na saa hii nikiamua kwenda kuiuza naweza kuiuza kwa shilingi elfu hamsini za Kenya. Kwa sababu ni saa ambayo ilithaminiwa sana nyakati hizo za uzamani na sitarajii kuuza saa hii kwa wakati wowote ile ila nina matumaini kwamba nitampa mtoto wa dada yangu atakapokua.

Ninalinda farari yangu mtandaoni kwa kuhakikisha kwamba si posti picha zenye sura yangu na pia sitoi maoni ambayo yanaweza kuni. Letea shida. Pia mimi huhakikisha kwamba kila wakati ambamo ninangia mtandaoni ninatumia wifi ambayo ikona usalama, na hakuna njia ambayo mtu anaweza kuja kunishambulia kimtandaoni kwa kuiba data yangu kama vile namba za simu, picha ya simu yangu, pini zangu za mpesa. Na mambo mingi sana. Kwa ivo mimi huakikisha kwamba usalamu wangu katika mtandaoni umifadhiwa kwa kikisha. Ile wifi ambayo ninatumia ni wifi ambayo ina usalamu wa hali ya juu. Na hakuna mtu ambaye anaweza kwa njia yoyote ile kuiba data kutoka kwa simu yangu ama kutoka kwa komputa yangu.

Uzoefu wakazi ambao umenifundisha zaidi ni kuhakikisha kwa amba ninawaheshimu, wafanyi kazi wenzangu, ninamheshimu bozi wangu, na pia ninajiheshimu. Kwa sababu, mahali ambamo ninafanya kazi, kuna watu tofauti tofauti. Kuna watu ambao wametoka tabaka tofauti tofauti, na watu ambao wametoka nje tofauti tofauti. Na kwa hiyo sababu kila mtu anafaa kuwa anaheshimiwa na kila mtu anakuwa. Unamuelewa kwa njia ambayo yeye amezoea ama njia ambayo yeye anaishi. Na pia mimi hujaribu kwa sana kuwaheshimu wateja wetu. Kwa sababu hakuna tofauti ya mteja ambaye ana gari na mteja ambaye anaendesha baiskeli. Kwa sababu wote wanakuja kunufaisha kampuni kwa kununua vifaa kutoka kwa kampuni yetu. Kwa hivo, mteja yeyote yule, hata kama ni tajiri aje ama ni maskini vipi, mteja yeyote ambaye anakuja kwenye kampuni yetu kupata mawaidha ama kupata kununua vifaa ama kusaidiwa kwa njia yeyote ile. Tunamchukulia kwa njia ya heshima na kuhakikishia kwamba atakapoondoka kwenye kampuni yetu atawaleta wateja wengine na hii ni muhimu sana.